Ujuzi mmoja nahitaji kuimarisha zaidi ni lugha ya kigeni. Ingawa naweza kuzungumza kiswahili na kiingereza vizuri. Natamani sana kujua lugha nyingine kama kifaranza au kichina ili niweze kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani na kuelewa tamaduni zao kwa kina. Pia nataka kuimarisha ujuzi wangu wa kiteknolojia hasa katika utambuzi wa data. Katika mwaka huu wa 20 na 26, teknolojia inabadilika kwa kasi na ajabu. Hivyo ni muhimu kwangu kuendelea kujifunza mifumo, mipya ya akili, mnemba ili niweze kuwa na ufanisi mkubwa zaidi katika kazi yangu. Vile vile, ningependa kuboresha ujuzi wangu wa kupiga gitaa ingawa, ninaweza kupiga nyimbo chache za msingi, malengo yangu ni kuweza kupiga midundu, migumu zaidi na labda hata kuanza kutunga mziki wangu mwenyewe. Kama njia ya kueleza hisia na ubunifu wangu wakati wa mapumziko, mwishow, mimi hufanyia kazi ujuzi wa kuzungumza mbele ya watu. Napenda kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yangu kwa ujasiri na ushawishi mkubwa zaidi. Iwe ni kwenye mikutano midogo au katika majukwaa makubwa ya kimataifa ni kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Mimi hujiandaa kwa mkutano kwa kufanya utafiti wa kina, kuhusu mada itakayojadiliwa, kusoma nyaraka na taarifa za awali kunanisaidia kuelewa kiini cha mazungumzo na kunipa ujasiri wa kutoa mchango wenye mashiko mbele ya wenzangu. Pia mimi hupenda kuandaa orodha ya hoja muhimu. Ninaandika maswali ninayotaka kuuliza na mapendekezo nilio nayo ili nisije nikasahau jambo lolote. Muhimu wakati mkutano ukiendelea jambo linalofanya mchango wangu huwa na mpangilio mzuri. Vile vile mimi huhakikisha vifaa vyangu vya kiteknolojia viko tayari. Mwaka huu mikutano mingi inafanyika mtandaoni hivyo mimi hukagua muunganisho wa interneti sauti na battery ya kompyuta yangu mapema ili kuepuka usumbufu wa kiufundi wakati wa mazungumzo. Mwishowe, mimi huchukua dakika tano za utulivu kabla ya mkutano kuanza kutafakari na kupumua kwa kina kunanisaidia kuweka akili yangu sawa na kuingia kwenye chumba cha mkutano nikiwa na utulivu na umakini unaohitajika kwa ajili ya kufanya maamuzi bora.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi. Katika hali ya baridi ni rahisi kujistiri kwa kuvanguo za joto kama sweta au jaketi. Jambo linalo nipafaraja na kunifanya nijisikie nadhifu. Pia baridi unisaidia kulala vizuri na kufanya kazi kwa makini zaidi kila bila kuchoka haraka. Ingawa joto lina mazuri yake kama mwanga mwingi wajua na shughuli za inje Mara nyingi joto kali hunifanya nijisike mchovu na kupungukiwa na nguvu Kwa ujumla, baridi inafaa zaidi kwa shughuli za kila siku, hali ya moyo na hata upangaji wa mawazo.

Maranyingi natumia wifi kuliko data ya simu. Hasaa nikiwa nyumbani au kazini. Wifi hunirahisishia kutumia interneti bila wasiwasi wa matumizi makubwa ya data. Hasaa ninapo tazama video kufanya kazi mtandaoni au kupakua mafaili makubwa pia huwa na kazi nzuri na uthabiti. Jambo linalonifanya niweze kufanya shughuli zangu bila kutatizo mara kwa mara. Hata hivyo, ninapotoka nje au nikiwa safarini, hutumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na kutumia interneti inapohitajika. Data ya simu hunipa uhuru wa kuwa mtandaoni popote, hata kama hakuna wifi karibu. Kwa ujumla, hutumia zote mpili kulingana na mazingira. Wifi kwa matumizi ya kawaida na maeifu na data ya simu kwa urahisi na dharura nikiwa njiani.

Napenda sanaa ya uchoraji na muziki zaidi kwa sababu haina hizi za sanaa huniruhusu kueleza na kuelewa hisia kwa njia ya kina. Uchoraji hunivutia kwa namna rangi, mistari na maumbo yanavyoweza kusimulia hadithi au kuonyesha hali ya moyo bila kutumia maneno. Napenda sana michoro inayochukua msukumo kutoka kwa maisha ya kila siku au mazingira ya asili Kwa sababu huleta hisia ya ukaribu na uhalisia muziki nao ni aina ya sanaa ninayoidhamini sana Kwa sababu una uwezo wa kubadilisha hisia kwa haraka muziki hunipa faraja ninapokuwa nimechoka hunipa nguvu ninapohitaji motisha na wakati mwingine hunisaidia kutafakari Pia napenda sanaa nyingine kama ushairi na filamu kwa sababu zinaunganisha ubunifu wa na ujumbe wenye maana. Kwa ujumla napenda sanaa inayoguza moyo. Inayoeleza hisia za binadamu na inayoacha mtu akifikiri hata baada ya kuimaliza.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni mfereji wa habari na vipindi vya elimu kwa sababu hunisaidia kuwa na taarifa sahihi na kuongeza maarifa yangu. Napenda kufuatilia mifereji inayorusha habari za kitaifa na kimataifa. Mijadala pamoja na vipindi vinavyozungumzia maswala ya jamii, afya na maendeleo. Mifereji ya aina hii hunifanya niwe mtu mwenye ufahamu mpana na kunisaidia kuelewa yanayoendelea duniani. Pia, wakati mwingine hufuatilia mifereji ya burudani, hasa inayo ruh inayorusha filamu tamthilia au vipindi vya muziki, ili kupumzika baada ya kazi au shughuli za siku hata hivyo. Huchagua kivipindi kwa makini kulingana na muda wa maudhui yake Kwa ujumla mfereji ni nao fuata ni ule unaonipa mchanganyiko mzuri wa maarifa elimu na burudani bila kupoteza muda mwingi.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ilikuwa uzoefu mzuri na wa kutuliza sana. Nilivutiwa na yoga kwa sababu inachanganya mazoezi ya mwili kupumua kwa uteratibu na utulivu wa akili. Nilipokuwa nafanya yoga, nilihisi mwili wangu unanyumbulika zaidi na akili yangu inakutua tulibu. Inakua tulivu. Hasaa baada ya siku yenye shughuli nyingi au msongo wa mawazo. Yoga ilinisaidia pia kujifunza kuwa makini na pumzi zangu na mwili wangu. Jambo lililonifanya nijisikia nikiwa na udhibiti zaidi ya hisia na mawazo. Ingawa sifanyi yoga kila siku, Napenda kuifanya mara kwa mara kama njia ya kumzika Kujitunza kiafya na kurejesha nguvu Kwa ujumla, yoga ni mazoezi ninayo yaona kuwa na faida kubwa kwa mwili na akili.

Hili kupunguza matumizi ya plastiki, huanza kwa kubadilisha tabia ndogo ndogo za kila siku. Hutumia mifuko ya kitambaa badala ya mifuko ya plastiki ni nao penda kununua vitu. Na hubeba chupa ya maji ni inayo tumika tena badala ya kununua maji ya chupa ya plastiki mara kwa mara. Pia hujaribu kununua bidhaa zilizo na vifunganisho vichache au vina vyoweza kurejelewa ili kupunguza taka zisizo la za lazima. Nyumbani hujitahidi kutumia tena vitu vya plastiki ya pale ni napo wezekana badala ya kuvitupa maramoja na kutenga nisha taka ili kurahisisha urejeshaji urejelezaji. Pia huepuka kutumia bidhaa za plastiki za matumizi ya mara moja kama vijiko sahani au majani ya kumnywea. Hasa kwenye sheree au matembezi. Zaidi ya hayo hujielimisha na kuwahamazisha watu wakaribu kuhusu muhimu wa kupunguza plastiki kwa mazingira. Kwa ujumla na amini kuwa hatua ndogo ndogo zikifanyw kwa udhabiti zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kupunguza matumizi ya plastiki hunifanya nijisikie kuwa ninachangia kulinda mazingira na mustakabali bora kwa vizazi vijavyo.

Mimi huihimiza ushirikiano kwa kujenga mazingira ya kuaminiana. Ninahakikisha kila mwanachama anajisikia huru kutoa maoni yake bila hofu ya kukosolewa. Kwani mawazo bora mara nyingi hutoka kwenye mijadala huru na ya wazi. Pia Pia mimi husisitiza mawasiliano ya mara kwa mara na ya wazi. Katika mwaka huu tunatumia zana za kidigitali kuratibu kazi. Lakini mimi hupendelea kufanya vikao fupi vya. Check-in ili kuhakikisha kila mtu anajua wajibu wake na hakuna anayekwama. Vile vile mimi hupenda kusherehekea mafanikio ya pamoja badala ya kumpongeza mtu mmoja. Mimi hutambua mchango wa timu nzima. Hii hujenga hali ya umiliki na kuwafanya watu wafanye kazi kwa bidii zaidi. Wakijua kuwa juhudi zao zinathaminiwa. Mwishowe, mimi husimamia utatuzi wa migogoro kwa busara. Migogoro isipo shugulikiwa mapema inaweza kubomoa timu. Hivyo mimi uingilia kati kwa kusikiliza pandezote na kutafuta suluhu inayozingatia maslahi ya kazi na ya amani ya timu.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu na za kusisimua. Kuna kitu cha pekee kuhusu hadithi zinazovuka mipaka ya uhalisia. Kwani huruhusu kufikiria ulimwengu usio na mipaka na kuchochea ubunifu wetu kwa njia ambazo hatujazoea. Mimi huvutiwa zaidi na hadithi za sayanzi. Mwaka huu hadithi zinahusu kusafiri kwenye sayari nyingine au maisha ya baadaye yenye teknolojia ya juu zimekua maarufu sana. Hua najiuliza je maisha yangekuwaje kama tungeweza kuishi kwenye sayari ya mass. Pia mimi ni mpenzi wa hadithi za ngano na uchawi. Hadithi zenye viumbe wa ajabu kama mazimwi na mashujaa wenye nguvu sisizo za kawaida. Hunikumbusha utamaduni wetu wa kale wa kusimulia hadithi moto ukiwaka ambapo kila simulizi ilikuwa na funzo la maisha lililofichwa vile vile, mimi hufurahia hadithi zenye mafumbo na upelelezi Napenda kufuata mkondo wa hadithi ambapo mwisho wake unashangaza na hautarajiwi kabisa Hii hunifanya nifikiri kwa kina na kujaribu kuunganisha vipande vya habari ili kugundua ukweli kabla ya hadidi kuisha.

Mimi hujitunza kwa kuhakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku. Katika mwaka huu, wenye pilka pilka nyingi, nimegundua kuwa kulala saa saba hadi nane kunanisaidia kuwa na utulivu wakili na kuzuia hasira au uchovu usio na lazima wakati wa mchana. Pia, mimi hutenga muda wa kukaa kimya bila teknolojia. Kila siku mimi huweka simu na kompyuta mbali kwa saa moja ili kusoma kitabu au kutembea nje. Hii inanisaidia kuungana na nafsi yangu na kupunguza kelele za mitandao ya kijamii ambazo mara nyingi huleta shikinizo la akili. Vile vile, mimi huzingatia kunywa maji mengi na kula matunda. Kulisha mwili wangu vyakula vya asili na visivyo na kemikali nyingi hunipa ngozi yenye afya na nguvu za kudumu Najitahidi sana kuepuka vyakula vya kuzi kuzindika ili kuuweka mwili wangu katika hali ya usafi na wepesi. Mwishowe, mimi hufanya tathmini ya hisia zangu Ikiwa najihisi nimelemewa, mimi huchukua muda wa kupumzika au kuzungumza na rafiki wa karibu Kujitunza kwangu kunahusisha pia kuwa na huruma kwangu mwenyewe na kutojihukumu sana ninapokosea Jambo linalonipa amani ya ndani.

Ndiyo, mimi hufanya jitahada kubwa za kugawanya taka zangu kila siku. Katika omwaka huu, huifadhi wa mazingira umakua jambo la lazima hapa Nairobi. Hivyo mimi huchanganisha taka na kikabuni, mabaki ya chakula na zile zinazo weza kurejeshwa. Mimi huweka plastiki karatasi na chupa kwenye pipa tofauti. Hii hurahisisha kazi ya makampuni ya usafi yanapo kusanya taka hizi kwa ajili ya kuzipeleka viwandani kutengenezwa kuwa bidhaa mpya Jambo ambalo hupunguza rundo la uchafu kwenye madampo yetu Pia mimi hutumia mabaki ya mboga na matunda kutengeneza mbolea ya asili mbolea hii naitumia kwenye bustani yangu ndogo ya nyumbani Jambo linalo nisaidia kukuza mimea yangu kwa njia ya asili bila kutumia kemikali za viwandani. Mwishowe, mimi hujaribu kupunguza matumizi ya plastiki za mara moja. Ninapo kuenda sokoni, mimi hubeba mifuko yangu ya kitambaa ili niepuke kurudi nyumbani na taka nyingi zisizo na ulazima. Jambo ambalo ni hatua ndoko kuelekea mazingira safi.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu na tunaishi kwa ushirikiano mzuri. Mimi huamini kuwa jirani ni ndugu wakaribu. Kwani ndiye mtu wakwanza kufika kutoa msaada wakati washida au dharura yoyote kabla ya ndugu wambali hawajafika. Mimi hupenda kusalimiana naokila asubuhi tunapokutana tukielekea kwenye shughuli zetu. Hii inajenga hali ya urafiki na usalama katika mazingira yetu. Na inafanya iwe rahisi kutambuana na kujua ikiwa kuna mgeni au jambo lisilo la kawaida mtaani. Pia sisi hufanya vikao vidogo vya usafi wa mazingira. Mara kwa mara tunakutana kusafisha mifereji au maeneo ya wazi yanayo tuzuguka. Hii inanipa fursa ya kuwajua zaidi, kufahamu familia zao na kubadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya eneo letu. Mwishowe, mimi hufuata kanuni ya kuheshimu faraga zao. Ingawa tunafahamiana, mimi huhakikisha sipigi kelele zinazoweza kuwakwaza na ninaheshimu mipaka yao. Hii inanisaidia kudumisha amani na upendo wakudumu kati yetu sote tunaoishi karibu.

Mimi hukagua barua pepe zangu mara kadhaa kwa siku lakini nimejiwekea utaratibu maluum ili nisiwe mtumwa wa teknolojia. Badala ya kuangalia kila sekunde, mimi hutenga muda maluum asubuhi mchana na jioni ili kujibu ujumbe wote kwa pamoja. Pia, mimi huzingatia umuhimu wa barua pepe husika. Ikiwa natarajia ujumbe muhimu kuhusu mradi fulani au maelekezo ya haraka kutoka kwa mteja, mimi huwasha harifa. Ili niweze kuchukuwa hatua maramoja bila kuchelewa. Vile vile, mimi hupenda kusafisha sanduku langu la barua pepe. Kila mwisho wa siku, kufuta barua pepe zisizo na maana na kueka zile muhimu kwenye mafaili husika. Kunanisaidia kutoingiwa na wasiwasi Ninapo funga kompyuta yangu asubuhi Nina inayofwata Mwishowe mimi hujaribu kutokagua barua pepe nyakati za usiku Baada ya saa za kazi Mimi huzima barua pepe za kikazi ili nipate muda wakupumzika na familia yangu Jambo ambalo ni muhimu kwa ajili ya afya ya akili na utulivu wa nafsi.

Baada ya siku ndefu, mimi hupenda kuanza kwa kutafuta utulivu wa akili. Mara nyingi mimi huketi mahali penyehewa safi na kusikiliza muziki laini au sauti za asili. Jambo ambalo hunisaidia kuondoa msongamano wa mawazo na kelele za siku nzima. Pia, mimi ni mpenzi wa kusoma vitabu vya hadithi. Kuzama kwenye ulimungu wa muhusika muingine kuna nisaidia kusahau majukumu yangu ya kazi na kunipa na fasi ya kusafiri, kifikra kuelekea maeneo mapya na ya kusisumua bila kuondoka nyumbani. Vile vile, mimi nafurahia kupika chakula chepesi na kitamu. Kwangu mimi kukata mboga na kuandaa viungo ni aina fulani ya tiba. Inanifanya nizingatie kile ninacho kifanya kwa wakati huo na mwishowe kufurahia matunda ya kazi yangu kwa mlo mzuri Mwishowe, mimi hupenda kutembea kwa migu jioni hewa ya siku na mwendo wapolepole unisaidia kunyosha viungo na kutafakari mambo nilio jifunza siku hiyo Hii hunipa amani tele na kunianda kwa ajili ya usingizi mzito na mnono.

Mimi huifadhi data yangu kwenye mifumo salama ya uwingu. Hii inaniruhusu kufikia habari muhimu kutoka mahali popote na wakati wowote. Huku nikihakikisha kuwa taarifa hizo zinalindwa dhidi ya upotevu unaoweza kusababishwa na uharibifu wa vifaa vya kielektroniki. Pia mimi hutumia mifumo ya uzimbaji kulinda data hizo. Usalama wa taarifa ni kipaumbele changu cha kwanza. Hivyo mimi huakikisha kuwa ni wakati, kuwa ni watu waliodhinishwa pekee, wanaoweza kufikia faili fulani. Jambo ambalo hujenga uaminifu na amani ya moyo. Vile vile mimi hupenda kufanya nakala za akiba. Mara kwa mara hata kama teknolojia ya wingu ni imara, kuwa na nakala ya ziada kunanipa uhakika zaidi. Hii inanihakikisha kuwa uwazi yangu haiwezi kupotea ghafla kutokana na hitilafu za kiufundi au mashambulizi ya kimtandao. Mwishowe, mimi hufuata sheria na kanuni ya faragha. Ninahifathi data kulingana na miongozo ya kimataifa iliyonda haki za watu miaji. Nikihakikisha kuwa taarifa ambazo hazihitaji tena zinafutwa kwa usahii ili kuweka mfumo wangu ukiwa wa safi na wenye ufanisi.

Kila asubuhi ninapo amka, jambo la kwanza ninalo fanya ni kushukuru kwa ajili ya siku mpya. Mimi huamini kuwa kuanza siku kwa shukran uweka usingizi mzuri wa amani na mtazamo chanya. Jambo linalo nisaidia kukabiliana na changamoto zozote nitakazo kutana nazo. Baada ya hapo, mimi hupenda kukunywa glasi kubwa ya maji ya uvuguvugu. Hii hunisaidia kuamsha mwili wangu na kuupa nguvu baada ya masaa mingi ya kulala. Huu ni utaratibu rahisi lakini unaofanya nijihisi mwepesi na mwenye uchangamfu kabla kuanza pilka pilka za kazi. Pia mimi hutenga muda wa kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Mazoezi haya dakika kumi huwanzia mtiririko wa damu na kufanya akili yangu iwe makini zaidi. Mara nyingi mimi hufanya hivi nikiwa na sikiliza habari za asubuhi au mziki unaonipa hamasa ya kuanza siku. Mwishowe, mimi hufanya tathmini ya ratiba yangu ya siku. Nina tizama majukumu makuu matatu ni nayo paswa kuyakamilisha na kupanga muda wa kufu yafanya. Hii inanisaidia kuepuka na kuhakikisha kuwa ninaanza kazi nikiwa na picha kamili ya nini kinatarajiwa kutoka kwangu.

Mazingira mazuri ya kazi ya nategemea sana na utamaduni wa kuaminiana na kuheshimiana. Watu wanapojisikia kudhaminiwa na kusikilizwa, ari yao ya kufanya kazi uongezeka na wanakua huru kutoa mawazo mapya bila hofu ya kukoselewa au kudharauliwa. Pia, mawasiliano ya wazi ni muhimu sana. Kila mmoja anapaswa kuelewa malengo ya kampuni na wajibu wake binafsi. Maoni yanapo tolewa kwanjia ya kujenga ya nasaidia wafanya kazi kukua kitakuluma na kupunguza migogoro isio ya na lazima mahali pa kazi. Vile vile huyano wa maisha na kazi huchangia mazingira bora. Kampuni zinazo ajili afya ya na ya akili ya wafanya kazi wake kwa kutoa mda wakupumzika na kutowaapa shinikizo lisili la lazima, hupata matokeo bora zaidi na wafanya kazi wao hukaa kwa mdamrefu. Mwishowe, miundomindu miundombinu na vitenda kazi vya kisasa huara hurahisisha kazi. Ofisi yenye mwanga na wakutosha, kiti viti vizuri na teknolojia inayofanya kazi kwa ufasaha upunguza usumbufu na kuumpa mfanya kazi mazingira tulivu ya kuzingatia majukumu yake kwa asilimia mia moja.

Mimi hupendelea kununua vitu katika masoko ya wenyeji na maduka madogo. Napenda msisimuko wa masoko kama Toi au Maasai Market hapa Nairobi ambako naweza kupata bidhaa za kipekee zilizotengenezwa kwa mikono na pia kusaidia biashara ndogondogo za mtaani kwetu. Pia mimi hutumia maduka ya mtandaoni kwa ajili ya vitu vya kielektroniki au vitabu. Urahisi wa kuigiza kitu ukiwa nyumbani na kufi Kishiwa mpaka mlangoni huokoa muda mwingi. Hasa ninapokuwa na ratiba ndefu ya kazi inaozuia kuenda madukani mchana Vilevile mimi ni shabiki wa maduka ya bidhaa zilizotumika. Kuna furaha ya kipekee kupata nguo au samani zenye ubora wa juu kwa bei nafuu. Huku nikijua kuwa kitendo hicho ni rafiki kwa mazingira kwa sababu kinapunguza uzalishaji wa taka mpya. Mwishowe, mimi huenda supermarket kwa ajili ya mahitaji ya kila siku. Napenda sehemu ambazo zimepangwa vizuri na zinatoa bidhaa safi za shambani. Jambo linalofanya ununuzi wa chakula uwe wa haraka na wenye ufanisi ili niweze kurudi kwenye majukumu yangu mengine.

Mahali pazuri zaidi nilipo wahi kutembea ni viziwa vya zanzibar. Kusema kweli, mchanganyiko wa mchanga mweupe maji ya rangi ya kuanzi na harufu ya viungo inayo pamba hewa ni jambo ambalo siwezi kulisahau kama. Nilifurahia sana mji mkongo. Kutokana na historia yake tajiri, kutembea kwenye vichochoro vye mbamba na kuona milango ya mbao ilio chongwa kwa nakshi za kipekee kulinifanya nijihisi kama nimerudi nyuma kwenye karne zi lizopita Pia nilivutiwa sana na hifathi ya taifa ya masai mara Hapa injini Kenya kuona maelfu ya nyumbu wakivuka mtu mara ni tukio la ajabu linalo onyesha nguvu na uzuri wa asili ni mahali panapo kufanya uhisi unye nyekevo mbele ya uumbaji vile vile nilipata fursa ya kutembelea milima ya rwenzori njini Uganda Mandhari ya vilele vienye dheluji kati kati na ya tropiki ni kitu cha ajabu sana hewa ya huko ni safi na baridi Jambo ambalo lilinipa utulivu mkubwa, wamoyo na akili.

Kipaombele changu cha kwanza katika mawasiliano ni uwazi na ukweli. Ninaamini kuwa nibora kutoa taarifa sahihi hata kama ningumu. Kuliko kutoa matumaini ya siyo na msingi. Hii hujenga uaminifu na muda mrefu kati yangu na wale ninaofanya nao kazi. Pia mimi huweka mkazo kwenye kusikiliza kwa makini kabla ya kutoa majibu au ushauri. Na hakikisha ni meelewa kikamilifu, mahitaji na hisia za wenzangu. Hii hupunguza kutoelewana na inahakikisha kuwa suluhisho ni nalotoa lile linalo hitajika hasa. Vile vile mimi huzingatia ufupi na ufasaha. Katika ulimwengu huu waharaka mawasiliano yanapaswa kuwa ya moja kwa moja ili koouokoa muda. Mimi hujaribu kueleza mambo magumu kwa lugha rahisi inayo eleweka na kila mtu Kila kutumia maneno mengi ya siyo na ulazima Mwishowe, mimi husisitiza heshima na upole Hata tunapo ishana kimatatizo, ni muhimu kudumisha lugha ya staha mawasiliano yenye heshima huweka mazingira ambapo kila mtu anajisikia salama kutoa mchango wake Jambo ambalo ni muhimu kwa mafanikio ya timu yoyote.

Mimi huzichukulia tathmini za kazi kama fursa muhimu ya ukuwaji. Badala ya kuziona kama mitihani wa kuogofya. Mimi huziona kama kioo kinacho nisaidia kuona wapi nimefanya vizuri na ni maeneo gani yanahitaji maboresho ili niweze kutoa huduma bora zaidi. Pia, mimi hupenda tathmini zinazohusisha mazungumzo ya pande mbili. Inatia moyo sana pale tathmini inapokuwa ni nafasi ya kuelezea changamoto zilizo kutanana nazo na kupata mwongozo na wa jinsi ya kuzitatua baada badala ya kuwa tu orodha ya makosa yaliofanyika wakati wa kazi. Vile vile, mimi huona kuwa tathmini za mara kwa mara ni bora zaidi. Ninapata amani na moyo nikijua mapema nikiwa nimeenda kinyume na malengo. Badala ya kusubiri mpaka mwisho wa mwaka kupata maoni ambayo labda yamechelewa kunisaidia kubadilika kwa wakati. Mwishowe, mimi hutumia matokeo ya tathmini kujiwekea malengo mapya. Kujua kuwa nimepiga hatua kunanipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na maoni ya kujenga hunipa ramani ya kile ninacho paswa kujifunza ili kuwa mtaalamu aliyo kamilika zaidi katika siku zijazo.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa umbo. Ninavutiwa sana na waminifu au usio na mipaka na jinsi wanavyoweza kusoma hisia za binadamu. Umbwa ana uwezo wakipekee, wakuchangamkia, kwa furaha hata kama ulikua na siku mbaya. Jambo ambalo huleta tabasamu la haraka. Pia napenda umbwa kwa sababu ni marafiki wakufanyia mazoezi. Kuwa na umbwa kuna kuhimiza kutoka inje na kutembea au kukimbia asubuhi na jioni. Hali hii inasaidia kudumisha afya ya mwili na inakupa motisha ya kutulia kwenye asili badala ya kukaa ndani wakati wote. Hata hivyo, ninaheshimu sana paka kutokana na tabia yao ya kujitegemea. Paka ni viumbe watulivu na wenye akili sana. Wanajua jinsi ya kujiweka mipaka na kutoa upendo kwa wakati wao. Uzuri wao wa asili na jinsi wanavyojali usafi ni mambo yanayo vutia sana. Mwishowe uchanguzi wangu unategemea aina ya urafiki. Ikiwa unatafuta mshirika wa michezo na kelele za furaha mbwa ndiye bora. Lakini kaa unataka muandani wa utulivu ambaye hatakusumbua sana unapofanya kazi yako Paka anaweza kuwa chaguo sahihi zaidi kwako.

Ndiyo, nimesha awai kujaribu kulima bustani ndogo ya mboga nyumbani. Ingawa mimi si mkulima wakiwango kikubwa. Nimegundua kuwa kuguza udongo na kuona mnea unakua kutoka kwenye mbegu ni jambo linalo tuwa ridhiko kubwa sana la moyoni. Mimi hupenda kulima mboga za majani kama sukuma wiki na mchicha. Mboga hizi ni rahisi kuzitunza na hazitaji na fasi kubwa. Hivyo naweza kuzikuza hata kwenye mifuko ya plastiki au vyombo vya zamani. Hii hina ni hakikishia kupata chakula safi na chaasili kila wakati. Pia kulima kumenifundisha kuvumilivu na nidhamu. Uwezi kuharakisha ukuwaji wa mmea. Unapaswa kumwagilia maji kupalilia na kusubiri kwa subra. Somo hili ninalitumia pia katika maisha yangu ya kila siku na kazini Nikijua kuwa mambo mazuri kuchukua mda Mwishowe, mimi hutumia mbolea ya samadi ya samadi ninayo tengeneza kutokana na mabaki ya jikoni Hii inafanya bustani yangu iwe rafiki kwa mazingira na inapunguza garama za kununuwa mbolea za viwandani huku ikinipa mboga zenye ladha nzuri na afya tele.

Mimi hupenda sana kula managu na mchicha, mboga hizi za kienyeji zina latha ya kipekee na tajiri sana na virutubisho kama madini ya chuma. Ninapozipika kwa kutumia nazi au maziwa ya mgando. Latha yake huwa tamu sana na inakwenda vizuri na ugali wa mtama. Pia mimi ni shabiki wa brokoli na cauliflower. Ingawa hizi ni mboga za asili ya hapa na penda kuzipika kwa kuzibanika, zikiwa na vitunguu saumu na pilipilimanga zinakuwa na uasili wakukautuka ambao unanifanya nifurahie kula mboga nyingi zaidi katika mlo moja vile vile, mimi hupenda bamia. Najua watu wengi hawapendi ute wake, lakini nikizikaanga vizuri na nyanya na vitunguu maji. Huwa ni mboga nzuri sana. Bamia husaidia sana mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na ni mboga nyepesi ambayo haichoshi kula mara kwa mara. Mwishowe, mimi huzingatia kula mboga za rangi mbali mbali. Kwanzia karoti za machungwa mpaka pilipili hoho za rangi nyekundu na njano. Mchanganiko huu hufanya sahani yangu ipendeze machoni na kuupa mwili wangu kinga madhubuti dhidi ya magonjwa.

Linapo kuja suala la kuamini kampuni za teknolojia, mimi huangalia zaidi zile zinazo weka usalama wa data na faraga kama kipaumbele chao kikuu. Katika mazingira ya sasa, kampuni ni zinazo tumia mifumo ya air confidential na privacy teknolojia ndizo zinazo onekana kuaminika zaidi kwani zinalinda taarifa za mtumiaji hata wakati zinapocha katwa. Vidia imekuwa ikitajwa sana kama moja ya kampuni zinazoaminika zaidi kutokana na uongozi wake katika miundo mbinu ya akili mnemba na uwajibikaji wakijamii. Vile vile kampuni kama Microsoft na Apple zinaendelea kuaminika na wingi kwa sasa kwa sababu ya mifumo yao inayo unganishwa vizuri na juhudi zao za kuimarisha ulinzi wa faraga kwenye vifaa vyao. Pia, mimi huziamini kampuni zinazo fuata maadili ya wazi ya AI. Kampuni ambazo hutoa ripoti za uwazi kuhusu jinsi mifumo ya inavyo fanya kazi na jinsi zinavyo pambana na upendeleo. Kwenye teknolojia zao zinajenga uaminifu mkubwa kwa watu miaji wanao jali haki na usawa. Mwishowe, uaminifu wangu uenda kwa kampuni zinazo jali uendelevu wa mazingira. Kampuni kama RICO au HP ambazo zimekuwa zikipata tuzo kwa kuwa na shugli zinazo zingatia utunzaji wa sayari yetu. Zinazo onyesha kuwa malengo yao si faida pekee bali ni ustawi wa jamii nzima kwa mda mrefu.

Ningependa kupata mafunzo zaidi kuhusu salama wa mtandao na ulinzi wa data. Kadiri teknolojia inavyo kuwa. Binu za udukuzi nazo zinabadilika hivyo ni kuu ni muhimu kwangu kuwa na ujuzi wa kisiasa wa jinsi ya kulinda taarifa nyeti na kuzuhia mashambulizi ya kimtandao kabla haya jaleta madhara. Pia, ni nahamu ya kupata mafunzo ya akili mnemba na uchambuzi wa data. Ningependa kujifunza jinsi ya kutumia zana mpya za AI ili kuongeza ufanisi katika kazi yangu na jinsi ya kutafsiri takumu tata kuwa maelezo rahisi ya naoweza kusaidia katika kufanya maamuzi ya busara kazini. Vile vile, mafunzo ya uongozi na mawasiliano ya kidiplomasia ni kipaumbele kwangu. Kujua jinsi ya kuongeza timu yenye watu, zenye watu watamaduni tofauti na jinsi ya kutatua migogoro kwanjia ya amani ni ujuzi ambao utanisaidia kukua kitaaluma na kujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano zaidi. Mwishowe ningependa kujifunza kuhusu uendelevu na teknolojia ya kijani. Ni muhimu kufahamu jinzi tunavyoweza kutumia teknolojia bila kuharibu mazingira. Mafunzo haya yata nisaidia kushauri kampuni kuhusu njia bora za kuponguza matumizi ya nishati na taka za kiteki elektroniki katika shughuli zetu za kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi, The Alchemist, kilichoandikwa na Paulo Coelho. Hadithi hii inahusu kijana mchungaji anayeitwa Santiago ambaye anasafiri mbali kutafuta hazina. Lakini mwishowe anagundua kuwa hazina ya kweli imo ndani yake na katika kufuata ndoto za moyo wake. Ninapenda kitabu hiki kwa sababu kinatoa mafunzo mengi kuhusu maisha. Kinatufundisha kuwa, tunapaswa kusikiliza sauti ya mioyo yetu na tusiogope kushindwa tunapoelekea kwenye malengo yetu. Kila kikwazo tunachokutana nacho, ni sehemu ya mafunzo muhimu ya kutuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa. Pia, lugha iliyotumika ni rahisi lakini yenye uzito. Ingawa ni hadithi ya kabuni ya kubuni, inaelezea mambo ya kiroho na kisaikolojia kwa njia ambayo mtu yeyote anaweza kuelewa. Kila ukurasa unakupa hisia ya matumaini na unakuhimiza kuona uzuri wa miujiza iliopo katika mambo madogo ya kila siku. Mwishowe kitabu hiki kinanifundisha kuhusu uunganisho la ulimwengu. Wazo laykwamba unapotaka kitu kwa dhati, ulimwengu wote unaungana kukusaidia kukipata. Ni kauli inayotia moyo sana. Ni kitabu ambacho naweza kusoma mara nyingi na bado nikapata darasa jipya kila wakati.

Mimi upendelea zaidi tishati kwa ajili ya maisha ya kila siku. Tishati inanipa uhuru wa kutingi, shika na inanifanya ni jihisi mwepesi. Jambo ambalo ni muhimu sana ninapo kuwa na kazi nyingi za kufanya. Au ninapo taka kupumzika nyumbani bila usombufu wa vifugo. Hata hivyo, mimi hutumia shati ninapo kuwa na mikutano rasmi ya kikazi au hafla maalum. Shati safi ilililo pigwa pasi vizuri lina kupa muonekano wa kitaalamu na linaonyesha heshima kwa watu unao kutana nao inabadilisha kabisa tuhasira yako na kukupa hali ya kujiamini zaidi unapo zungumza mbele ya kuhadhara Pia napenda jinsi shati lakitambaa chakitani lina vyo hisi mwilini wakati wajoto ni mchanga wanyiko mzuri kati ya kuwa rasmi na wakati huo huo kutoa na fasi ya hewa kupita Hivyo hunifanya ni sihisi joto kali hata kama ni mevaa nguo ya mikono mirefu Mwishowe, uchaguzi wangu unategemea mukthadha wa siku husika Ikiwa ni siku ya ubunifu na kazi ya ofisini za kawaida tishati ndio chaguo langu Lakini ikiwa ni siku ya kuwakilisha mawazo makubwa au kukutana na wageni muhimu Shati haliwezi kukosakana kwenye mavazi yangu.

Mimi hutumia simu yangu kama ofisi inayo tembea. Nikifaa muhimu kinacho nisaidia kusimamia barua pepe. Kuratibu mikutano kupitia kalenda na kuwasiliana na wenzangu popote nilipo bila simu itakuwa vigumu sana kwangu kuendana na kasi ya mabadiliko ya kazi za leo. Pia mimi hutumia simu kwa ajili ya kujifunza na kupata habari. Ni na programu nyingi za kusoma vitabu, kusikiliza podcast na kufuatilia habari ya ulimwengu. Hii unisaidia kutumia muda wangu waziada kama vile nikiwa kwenye usafiri, kwanjia ya manufaa na yenye tija. Vile vile, simu yangu ni zana za kumbu kumbu na ubunifu. Mimi huitumia kupiga picha za mambo ya nayo nivutia kurekodi mawazo ya ghafla ya nayo nijia kichwani na kusikiliza muziki unao nipa hamasa. Ni kama maktaba ndogo inayofadhi, kila kitui kinacho ni jenga kifika. Mwishowe, mimi huweka mipaka ya matumizi ya simu. Ili kuzuia usumbufu, mimi huzima arifa, zisizo na lazima wakati wa usiku, na wakati wa kazi nzito Lengo langu ni kuhakikisha kuwa mimi ndiye naitumia simu kufukia malengo yangu na simu inayitumia mimi.

Kitendo cha wema kinachokumbuka kwa furaha ni pale nilipoamua kumfadhili mwanafunzi mmoja aliyekuwa na akili sana lakini akashindwa kuendelea na masomo ya sekondari kwa kukosa ada. Nilijitolea kulipia gharama zake zote mpaka alipomaliza kidato cha nne na kuona tabasamu lake la wazazi wake ilikuwa hazina kubwa kwangu kuliko fedha yenyewe. Pia mimi hupenda kujitolea muda wangu kwenye vituo vya kuolelea watoto yatima. Badala ya kutoa feather pekee, mimi huenda kukaa nao, kuwasomea hadithi na kuwasaidia katika masomo yao ya kila siku. Kitendo cha kumpa mtoto muda wako na kumsikiliza humfanya ajihisi kuthaminiwa na kupendwa. Jambo ambalo ni muhimu kwa ukuaji wao. Vile vile, mimi hujaribu kufanya wema mdogo mdogo kila siku. Hii ni pamoja na kusaidia wazee kuvuka barabara, kupanda miti katika maeneo ya wazi, au hata kutoa maji na chakula kwa wanyama wa mtaani wasio na makazi. Naamini kuwa matendo haya madogo yanapokusanywa pamoja yana uwezo wa kuifanya dunia kuwa mahali bora zaidi kwa kila kiumbe. Mwishowe, mimi huamini katika kushiriki maarifa bure. Mara nyingi mimi huandaa vipindi vifupi vya mafunzo na teknolojia kwa vijana wa mtaani kwangu. Ili waweze kupata ujuzi wa kujiajiri kuona kijana aliyekuwa hana mwelekeo akianza kutengeneza kipato kupita kompyuta inanipa amani ya moyo na kudhibitishia kuwa wema ni mbegu inayozalisha matunda mingi.

Ndio, mimi hufurahia sana kucheza na watoto. Watoto wananishati ya ajabu na mawazo ya sio na mipaka ambayo yana yananikumbusha kuona uzuri katika mambo madogo. Kucheza nao kuna nisaidia kuondoka kwenye ulimwengu wa watu wazima wenye majukumu mengi na kurudi kwenye hali ya asili ya furaha na udadisi. Mimi hupenda sana michezo ya kutumia akili na ubunifu, kupaka rangi kujenga majumba kwa kutumia blocks au hata kusimulia hadithi za kusisimua ni mchezo inayo wasaidia watoto kukuza vipaji vyao. Furaha wanayoipata wanapogundua kitu kipya au wanapo kamilisha mradi mdogo ni jambo linalotia moyo sana. Pia mimi hufurahia michezo ya inje. Kama vile kukimbizana na kucheza na mpira, michezo hii sio tu inawasaidia watoto kuwa na afya njema, bali pia inanifanya mimi mwenyewe kuchangamka na kupata mazoezi ni kiwa na cheka. Ni njia nzuri ya kujenga mahusiano imara na watoto wa kuwafundisha umuhimu wa kushirikiana. Mwishowe kucheza na watoto kuna nifundisha uvumulivu na unyekevu. Watoto wanauliza maswali mingi ya kwanini na kujaribu kuwapa majibu. Rahisi kwa mambo magumu ni darasa tosha kwangu. Inanifanya niwe mwalimu mzuri na rafiki bora kwao. Nikijua kuwa kila wakati tunaotumia pamoja ni uwekezaji katika furaha yao ya badae.

Mimi hushugulikia mda wa mwisho kwa kuanza na kupanga majukumu kulingana na umuhimu. Ninatumia kanuni ya kufanya kazi ngumu na muhimu kwanza wakati akili yangu ikiwa bado ina nguvu. Hii inanisaidia kuepuka shikinikizo la dakika la mwisho ambalo mara nyingi huleta makosa. Pia, mimi hutumia mbinu ya kugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo. Badala ya kuangalia mradi mzima kama milima moja refu, ninauvunja katika vipande vinavyoweza kukamilika kwa saa chache. Hii inanipa hali ya ushindi kila ninapomaliza sehemu moja na inanipa motisha ya kuendelea mbele kwa kazi zaidi. Vile vile, mimi huweka muda wa dharura kabla ya muda rasmi wa mwisho kufika. Ikiwa kazi inapaswa kuwasilishwa ijumaa mimi hujiwekelea lengo la kuikamilisha kufikia alhamisi mchana, mda huu wa ziada unanisaidia kufanya mapitio ya mwisho na kushugulikia changamoto zozote zisizo tarajiwa bila hofu. Mimi huzingatia umakini wa hali ya juu. Wakati muda wa mwisho unapokaribia. Mimi huzima usumbufu wote kama mitandao ya kijamii na arifa za simu. Kujikita kwenye kazi moja pekee kwa muda mrefu kunanisaidia kumaliza kazi yenye ubora wa juu kwa muda mfupi zaidi kuliko kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja.

Mimi hupendelea zaidi kusoma vitabu vya maendeleo ya binafsi. Napenda vitabu vinavyonipa mbinu mpya ya kuboresha mkono wangu wa kufikiri, jinsi ya kusimamia muda na jinsi ya kujenga mahusiano bora na watu wengine. Pia, mimi ni mpenzi wa vitabu vya historia na wasifu. Kusoma maisha ya watu walio badilisha ulimwengu kunanipa hamasa kubwa. Inanifundisha kuwa changamoto ni sehemu ya safari na kwamba uvumilivu ni ufungua wa mafanikio makubwa vile vile mimi huvutiwa na vitabu vya sayansi na teknolojia Napenda kufuatilia machapisho yanayoeleza uvumbuzi mpya Hasaa katika nyanja ya akili mnemba na anga za mbali. Hii inanisaidia kuwa na uelewa mpana wa wapi ulimwengu wetu unaelekea Mimi husoma vitabu vya falsafa vitabu hivi hunisaidia kutafakari maswali mazita ya maisha na kunituliza akili ninapo pitia kipindi cha msongo wa mawazo falsafa inanipa mtazamo wa kutosheka na akili nilicho nacho huku nikiendelea kufanya kazi kwa bidii.

Kumbukumbu yangu ya utotoni yenye thamani zaidi ni ile ya likizo katika kijiji cha babu na bibi. Nakumbuka harufu ya udongo baada ya mvua ya kwanza na sauti ya ndege ya asubuhi na mapema. Mazingira yale yalikua na utulivu wa kipekee ambao huwezi kupata mjini. Pia nakumbuka michezo ya jioni na watoto wezangu mtaani. Kulikuwa tukicheza michezo kama kibe, rede au hata kuendesha magari ya mti na makopo tulio tegenezewa wenyewe michezo hili ilitufundisha ubunifu na jinsi ya kuishi na watu kwa furaha bila kuhitaji vitu vya gharama vile vile nakumbuka hadithi za bibi tukiwa karibu na jiko Baada ya chakula cha jioni, bibi alikuwa akitusimulia hadithi zenye mafunzo kuhusu wanyama na mashujaa wa kale. Mwanga wa moto na sauti yake tulivu vilifanya hadithi zile zionekane kama huadisia. Jambo lililojenga mapenzi yangu kwa fasihi. Mwishoe kumbukumbu hizi zinanifundisha umuhimu wa mambo madogo. Furaha haikutokana na kuwa na teknolojia kubwa bali ilitokana na upendo wa familia na ushirikiano wa marafiki. Nikumbukumbu zinazonipa amani na hunikumbusha kuwa na shukran kwa asili yangu na malezi niliyopata.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa mziki wajadi. Kuna uzuri wakipeke katika sauti ya vyombo vya asili kama marimba, zeze na ngoma. Mziki huu unabeba utambulisho wa jamii na unauwezo wa kusimulia hadithi za kale kwanjia ambayo hala ya kisasa haiwezi. Pia, mimi huvutiwa na midundo ya ngoma ya kienyeji. Kila mdundo unamana yake, kuna ngoma za kumsherekea mavuno, ngoma za arusi na hata zile za kuatia shujaa moyo. Midundo hii inasisimua mwili na inakufanya uhisi unganisho lakina na ardhi pamoja na mababu zetu. Vile vile napenda mashairi na nyimbo za asili kwa sababu ya ujumbe wake mzito. Mziki wajadi mara nyingi hufundisha madili, heshima na umoja, ni luga ya ulimwengu wote inayonganisha watu wa vizazi tofauti na kukahakikisha kuwa utamaduni wetu haupotei katika wimbi la utandawazi. Mwishowe, mimi huwona kuwa mziki wajadi ni chanzo chaamani, kusikiliza sauti tulivu, za nyimbo za asili wakati usiku kuna nisaidia kutafakari na kupata utulivu. Ni aina ya mziki inayonikumbusha kuwa licha ya maendeleo makubwa ya teknolojia, asili yetu bado ni sehemu muhimu ya roho zetu.

Mimi hupendelea zaidi kufanya kazi na wengine. Naamini kuwa ushirikiano unaleta mawazo tofauti na ubunifu ambayo nisingeweza kuyapata nikiwa pekeangu. Tunapo fanya kazi kama timu kila moja anachangia ujuzi wake wa kipekee. Jambo linalofanya mradi kuwa bora zaidi na wenye tija. Hata hivyo, kuna kuna wakati mimi hufurahia kufanya kazi pekeangu. Hali hii inanipa nafasi ya kuzama ndani kabisa ya jukumu langu na kufanya uchambuzi wakina bila usumbufu. Kazi zinazo hitaji umakini mkubwa wakiufundi au uandishi wakirefu maranyingi hukamilika kwa ubora. Zaidi ninapokua kwenye utulivu wa pekeangu. Pia mimi huona kuwa mawasiliano. Ni kiunganishi muhimu hata ninapo fanya kazi pekeangu. Mimi huakikisha kuwa ninawasiliana na wenzangu mara kwa mara ili kulinganisha mwelekeo wetu Hii inahakikisha kuwa juhudi zangu za binafsi bado zinaendana na malengo makuu ya timu nzima na kuzuia kurudi makosa kurudia makosa uchaguzi wangu unategemea aina ya kazi na hatua ya mradi Wakati wakutoa mawazo mpya, ufanya kazi na wengine ndio njia bora Lakini wakati wakutekeleza maelezo madogo madogo ya kiufundi, kufanya kazi peke yangu kuna nisaidia kumaliza kazi haraka na kwa usahihi zaidi.